Wakati mwingine wakati wenzangu wamekufa moyo ama wamekata tamaa ninapenda sana kuwatia moyo kwa sababu wakati watu wana msongo wa mawazo inakuwa kwamba sisi afya afya yake itatadhoofika na atakuwa na msongo wa mawazo ambao pia unaweza ukaleta kifo Ninafanya mambo mengi kuwatia wenzangu moyo wanapo kuwa katika harakati za kuwa wamekata tamaa na wakati pia ambapo wamefinywa na maisha Kwanza ninapenda kuajibu na kuongeleesha katika hazira ambayo wako katika wako katika mazingira yale maovu ya kuwa wamekata tamaa Kwa mfano ninapenda sana kuzungumza jinsi ambavyo maisha yamekua magumu kwa wakati mwingine Ninawatia moyo kuambia kwamba nimeyapitia yale magumu na pia nimeweza kuyashinda Ninapoeleza historia ya mambo ambayo nimeyapitia magumu na mingi mazito Ninaeza kuambia kwamba yale wanayo yapitia kwamba si jambo kubwa si jambo ngumu na pia kwa muda wataweza kuyapita na kuyahepuka na kuyashinda hayo yote wanayo yapitia na pia kwa mfano kuna wakati ambako mmoja wetu alikuwa amekata tamaa kwamba amekosa kazi hamnna mapato hata madogo na pia anaweza kuwa katika harakati ambazo maisha yake yamemufika mwisho na hana hata shilingi na anawafamilia wakulisha Kwa hivyo nilimweleza kwamba hilo si jambo geni na si jambo kubwa kwa sababu mambo ya dunia inakuja na yanapita Kwa mfano unapo kosa kazi, unafaa kufikiria jambo lingine ambalo utakalo lifanya Ili kueza kufanya mambo ambayo unayahitaji kuyakimu maisha yako Pili ninapenda kuwapeleka katika hospitali wanapata kwa wamepatana na wauguzi wapatana na wale ambao wameyapata mambo magumu na wakayapita wakushinda na pia jambo lingine napenda kuwaimbia nyimbo kwa sababu unapoimba wimbo unafa kwamba unaosha hisia zile mbovu hisia ambazo si zakufikiria mazuri ninaweka katika hali ya kuweza kuona mufano wa mambo ambao ni mazuri kwa mwolekano tofauti Mufano unapo waimbia nyimbo utawatia moyo na kuonyesha kwamba ilo sijambo kubwa, sijambo gumu na utakuja kulipita na kulisonga wenzangu pia ni katika kazini wakati mwingine inaweza kuwa wamekata tamaa kwa sababu wameyapata yale mambo kwa mfano wamekua wakifikiria mambo mengi ya nakuja kuwa si yale na wanapata kwamba imekua gumu na imeweza kuwa maisha yao yamekua nikana kwamba wamefika mwisho.

Baada ya siku ndefu, mimi huweza kufanya mambo kadhaa ili kuweza kupumzisha mwili na mawazo yangu. Na mambo kama hela ambayo ninayoyafanya kwa mfano, ninapenda sana kuoga mwili wangu, na ninapofanya ku ninapofanya kazi ya kuosha mwili, inaweza kuwa nimehisi kwamba mwili wangu umeweza kuwa msafi, na mawazo yangu pia yameweza kupumzika kwa muda. Pia baada ya siku ndefu mimi hupenda sana kupata matembezi, ninaweza tembea kama kilomita mbili ama tatu, masaa ya jioni sana sana baada ya kuoga. Ninapotembea ninaenda kama ninaskiza mziki kwa masikio yangu na ninaposikiza mziki pia inaweza kuniletea hisia ile ya kuweza kuwa nimejiburudisha, akili yangu imeweza kutulia baada ya siku ambayo imeshinda kuwa na kazi nyingi. Imekuwa na mambo mingi ambayo yanaweza kufanya kwamba ukahisi kwamba umecho una uchovu mwingi. Na ninapofanya matembezi yale, ninapenda kuenda wakati mwingini nimekimbia, wakati mwingini nimetembea tu kwa mapana na maarifu, pia ninafika mahali ninaketi ninaitazama barabara jinsi watu wanavyotembea, pia inaweza kunisaidia kuwa na uwezo wa kupumzisha yale mawazo ya baada ya siku ndefu. Pia, [unclear] kwa wakati mwingine ambapo kunanyesha, ninapenda sana kutazama hali ya anga na hiyo inaweza kunisaidia pia kuwa na wakati mzuri, ninapokuwa na hisia kwamba mwili wangu umechoka, mwili wangu hisia zangu zimekuwa ni kama zime, wakati mwingine nimekwaruzana na watu huko kazini ninahisi kwamba nimechoka, ninahisi kwamba nina hasira, ninahisi kwamba akili yangu haija si tulivu. Ninaweza kutazama hali ya anga na nikafurahia. Pia karibu na kwangu nina mbuga la wanyama na pia wakati ninapokuwa na siku ndefu ninapitia pale mbugani, ninawaona wanyama, nazungumza na wengine. Pia ninahisi kwamba nina mwili wangu umetulia umeweza kuwa umekuwa umeosha tena na umekuwa katika hali ya kuweza kupata mawazo mazuri, mawazo si ya hasira, ninayasahau yale ambayo nimekumbana nayo baada ya siku Pia wakati mwingine ninapenda kusoma vitabu Wakati nimekuwa na siku ndefu, ninachukua vitabu mwoja viwili vya hadithi, vingine vya historia, ninaweza kupitia vipya kwa kusoma. Ninakuwa kwamba nimepata maarifa ya kuweza kupa kuyaelewa yale mambo ambayo ninayoyapitia Pia ninaweza, unapo soma vitabu zile ninaweza kusaidika kwa wale ambao wameyapitia na wakaweza kufanya mambo ambayo, utayafanya unapokuwa na siku ndefu ni vizuri kuwa mtu wa kusoma vitabu kwa sababu unaposoma vitabu vinaburudisha kwa njia ambayo huwezi uka ukaelewa baada ya kuwa na siku ambayo ya siku ya imekuwa na mambo mingi na pia mambo ambayo siy a kufarahisha sana.